Kiongozi mzuri anafaa kukuwa kiongozi ya ambaye ana busara na mwenye uwezo wakusikiza jamii ya watu ambao anaongoza kiongozi mzuri anafaa kuwa na maadili mema na kuwa mfano kwa wengine na hasaa kwa watu wanao muangalia kama kioo cha jamii.

Ningependa kucheza ngoma. Hila sijawahi kufanya hivyo tena kwa hivyo siezi semu kwa uhakika kuwa hilo ni jambo wa ambalo ninajua ama nimewahi kufanya. Lakini siku za usoni ama siku zijazo ningependa kushiriki kucheza ngoma.

Mtindo wangu wa kusherehekea siku kuu ni kujumuika na familia na wenzangu au marafiki zangu wakati wa siku kuu na kuimba pamoja, kukula kushiriki katika mambo ya kifamilia na pia kuenda kutembea au kujionea mandhari mengine pamoja nao.

Kitu ambacho kinanifanya nichekeshe ni kinacho nifanya nicheke kwa mara nyingi ni Kujiangalilia ama kujionea filamu za vichekesho na pia zile filamu ndogo zinazo patikana mitandaoni kwa mfano mtandao wa tiktok.

Kumbu kumbu yangu ya kutisha ni ambayo siku moja nilikuwa naenda nyumbani usiku nikapatana na wezi walionipora na kuniibia vitu vyangu nilivyokua navyo simu pesa na vitu vingine na sikugundua hadi nilipofika nyumbani.

Chumba changu cha kulala sio kikubwa wala sio kidogo Lakini kina nafasi wa kutosha kina vitanda viwili kina kuta za rangi nyeupe na pia kinaweza kina dirisha mbili Nikiwa dirisha ninaweza kuona nje nini inaendelea huko nje na pia nakipenda kwa sababu kina mwangaza mzuri na pia naweza kupumzika nikiwa ndani.

Navyojihisi kuhusu tathmini za kazi ni kwamba ni nzuri na zinasaidia kwa sababu mtu anaweza kujitayarisha au kuweza kurekebisha mahali ambapo atapatika na hajafanya inavyofaa hasa katika utenda kazi wake kwenye kazi yaki.

Vitabu ambavyo ninapenda kuvisoma ni vitabu aina ya riwaya za kihistoria ambazo zilifanyika wakati au muda mrefu na zile ambazo zinazozungumzia historia yetu kama binadamu.

Na'am, nimewahi kununuwa tikiti za tukio na mara kwa mara napenda kununuwa zangu na rafiki zangu ili tuende tukajionee na kufurahia pamoja nao na pia sio tikiti moja tuu, mimi huenda kwenye matukio mara kwa mara.

Hili kueka nine siri salama, mimi hupenda kutumia herufi nambari na pia uwakifishaji ambayo ndiyo njia ilio pendekezwa katika kueka nine siri salama.

Tabia ya watu inayonichukiza sana ni watu ambao wanapenda kupayuka payuka hadharani, watu ambao wanapenda kupayuka wakati ambapo mpo hadharani, na pia ama mahali ambapo hapafai kuwa na kelele.

Sera muhimu zaidi ambayo naiona kwa kampuni ni sera ya mawasiliano salama kwa kuwa bila mawasiliano utendakazi hautafanyika vizuri na pia ushirikiano kati yangu na wafanyikazi wenzangu hautaimarika.

Naam, napenda kuimba lakini siwezi sema kwa uhakika naweza imba hadharani lakini kwa siku yangu kwa kawaida katika siku yangu mimi hupenda kuimba nikipika nikiwa bafuni nikifanya mambo jambo lolote ambalo siyo kazi njia yangu moja ya kunisaidia kupumzika ni kuimba.